Hua ninapendelea suruali. Ninapendelea suruali kwa ajili mimi ni mtoto wa kiume. Watoto wa kiume huwa tunavaa suruali. Hua tunapendelea kuvaa suruali kwani ndiyo nguo yetu ya asili. Hatuwezi tukavaa sketi. Pia suruali ni vazi la heshima ambalo mwanaume anaweza kulivaa.

Mazoezi yangu ya kila siku, huwa ninafanya mazoezi wakati wa jioni. Huwa ninafanya mazoezi ya kukimbia wakati wa jioni. Na kwa wiki, huwa ninakimbia mara tano. Ninapenda kufanya mazoezi haya ya kukimbia hasa wakati wa jioni. Baada ya mazoezi, huwa ninajisikia vizuri na mwili unasikia umechangamka.

Hua ninafanya mazoezi wakati wajioni. Wakati wajioni hua ninafanya mazoezi ya kukimbia. Hua nina kimbia umbali wa kilomita tano. Hua nikimaliza hua ninarudi nyumbani na kuoga na kunywa glass moja ya juisi. Baada ya mazoezi hua ninajisikia vizuri sana.

Hua ninapenda kukutanika na marafiki zangu hasa wakati wajioni. Hua tunakutanika tukipata chakula na vinywaji baridi na kufurahia muziki mzuri. Na pia hua ninapenda kufanya mazungumzo na kubadilishana mawazo. Ni namna gani tunavyoweza kutatua changamoto zetu.

Huwa ni napenda paka zaidi ya mbwa. Kwani paka ni mnyama mpole sana na pia ni mstarabi sana na pia ni rahisi kumfundisha. Huwa wanarangi nzuri na wakati mwingine paka huwa na watumia tukama mapambo ya kupendezesha nyumba.

Nimewahi kusafiri na kwenda katika mbuga za wanyama. Mbuga zilizo kuwa na uwoto waasili mzuri. Wenye nyasi na miti mirefu. Pia kuna wanyama tofauti tofauti. Wanaokula majani na wanaokula nyama. Na ni wanyama wazuri sana. Wanao onekana kwa mwonekano wakuvutia.

Uzoefu wa kazi ulionivutia zaidi na ulionifundisha ni uzoefu wa kutengeneza vifaa vya simu. Uzoefu wa kutengeneza simu za mkononi umenifundisha na umenifanya nimekua mbobezi na mahiri katika utengenezaji na urekibishaji wa simu za mkononi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema, huwa ninapenda kuamka mapema na kwenda katika shughuli zangu za kila siku za kujipatia kipato ili niwezi kujikwamua na niweze kuwa na maisha bora ambayo nitaishi bila kuwa omba omba.

Ninapenda kujaribu teknolojia mpya, kwaani kujaribu teknolojia mpya ni ufunguo ambao utafungua njia zangu na mawazo yangu niweze kupanuka zaidi katika mifumo mingine mipya yaki siasa na yaki teknolojia ambao itaniwezesha kuraisisha kazi zangu.

Huwa ninapenda kitanda kizuri. Sipendelei sana kitanda kigumu. Kwani kitanda kigumu huwa kinaumiza mgongo wangu. Na kinanifanya nisiweze kulala vizuri na kulala kwa kujiachia. Kwani ni kigumu na kinaumiza mgongo. Huwa ninapenda tu kitanda kizuri.

Sera ya kampuni ninayoiona ni ya muhimu ni sera ya kulinda taarifa za faragha za watumiaji wa vifaa katika kampuni hiyo. Kulinda taarifa za faragha kunampa mtumiaji nafasi na uhuru wa kutumia pasipo kuingiliwa na kitu.

Ninapenda sana somo la sayansi, kwani sayansi ndiyo somo ambalo linaelezea mazingira, hasa tunayoishi na namnagani tunavioweza kukabilia nanayo, ili kujikwamua na ili kupigia hatua za kiuchumi na za kijami.

Nguvu zangu kazini ni kuhakikisha kuwa kila kitu na majukumu yote niliyopewa nayafanya katika muda ambao nimejiwekea na muda ambao umepangwa na kukamilisha kazi zote na majukumu yote. Hivyo kufanya ni utendaji kazi wangu kuwa mzuri zaidi.

Huwa tunawasiliana kwa njia ya simu za mezani na wafanya kazi wenzangu. Huwa tunawasiliana kwa lengo la kushirikishana majukumu mbalimbali yanayojitokeza. Pindi majukumu yanapojitokeza huwa kila mtu anaingia katika mgawanyo wa kazi ili kuweza kukamilisha kwa muda na kwa wakati.

Nimewai kufanya kazi ya kujitolea. Huwa ninajitolea ili niweze kupata ujuzi. Na pia ninajitolea ili niweze kupata uzoefu katika kazi fulani. Huwa nimewai kujitolea katika kazi ya kutengeneza laptop, kompyuta za mpakato. Nimejitolea na sasa mimi ni mzoefu.

Huwa ninapenda kipindi cha tamthilia. Tamthilia zinazo fundisha na tamthilia zinazo toa burudani pamoja na kuelimisha. Huwa ninapenda kuziangalia kwa kufuatilia story ambayo inakua katika tamthilia hizo na huwa zimekuwa zikinielimisha.

Hua ninachukia tabia ya watu kunywa pombe na watu kulewa. Hua ninachukia sana kwani pindi watu wanapolewa hua wanatukana na kuongea maneno ya sio kuwa na maadili. Hivyo husababisha kuharibu kizazi kinacho wazunguka na jamii nzima ya watoto inayo wazunguka.

Nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki. Nimewahi kuenda kwenye tamasha la mziki wa dini. Miziki ya dini ya kusifu na kuabudu. Nimewahi kuhudhuria tamasha hilo. Ilikuwa ni tamasha zuri ambalo ni la kumsifu mungu na kumtukuza. Na pia limekuwa ni tamasha zuri sana la kiroho.

Ninapenda kuamka na jua, sipendi kulala mapema. Kwani muda mwingi wa usiku huwa nimekuwa nikifanya shughuli zangu mbali mbali. Huwa nimekuwa nikitenga muda kwa ajili ya shughuli zangu na hivyo nimekuwa ninachelewa sana kulala. Na pia huwa ninge nimekuwa nikiamka na jua. Huwa nimekuwa nikichelewa sana kuamka.

Ningependa kutembelea mji wa Bethlehemu, ningependa kutembelea mji alipozaliwa Kristo Yesu, ningependa kutembelea kwani ni mji uliochaguliwa, ni mji ulio kuwa muovu na mchafu, lakini ulichaguliwa ili masii aweze kuzaliwa, ni mji ulio pata neema sana.

Naandaa ripoti za kazi kwa kutathmini na kuangalia taratibu zote za vipindi vya nyuma vilivopita na kazi nilizokwisha kuzifanya. Huwa nandaa ripoti kwa kupangilia mpangilio mzuri watarehe tofauti tofauti za mga wanyiko wa majukumu nilio yafanya.

Ninapenda majira ya masika. Ninapenda majira ya masika ya mvua kali kwani majira hayo huwa ninajishughulisha sana na kilimo huwa ninafanya kilimo kuotesha mbegu za mazao mbali mbali. Hali ya hewa hii hunifurahisha kwani ninajuwa msimu wakupanda umewadia.

Ninapenda kutembea mstuni hasa wakati wa asubuhi, kwani panakua pametulia na panakua pana sauti za wanyama tofauti, tofauti pamoja na ndege. Huwa ninapenda mazingira ya misitu yaliyotulia yenye woto wa asili mzuri pamoja na hewa safi na salamu.

Ndiyo, nimewai kuhona bahari. Nimewai kuhona bahari kubwa na bahari nilio yona ni bahari ya indi. Nibahari ilio kubwa na bahari yenye maji yalio na kasi na yenye mawimbi makubwa sana. Huwa nafurai sana, ninapokuwa baharini. Kwani napata upepo safi sana.

Huwa ninapenda kuenda madukani hasa wakati wa mwisho wa juma. Mwisho wa juma ama mwisho wa wiki. Huwa ninapenda kuenda madukani kununua baadhi ya vitu. Tofauti tofauti vitu mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya juma linalo kuja.

Hua ninasikiliza mziki wa dini. Hua ninapenda kusikiliza miziki ya dini ama kwa jina lingine miziki ya gospel. Kwa ni mziki hii, hua inanifanya ni kue kiroho na hua inanifanya ni iwe katika hali ya roho na hali ya utakatifu.

Hua ninaoga mara moja tu kwa siku. Huwa ninapendelea kuoga wakati wa usiku. Wakati ambao nimetoka katika miangaihiko na mishuhuliko na kutafuta E pesa. Huwa nikirudi nyumbani. Huwa ninafika. Huwa ninaoga na kupumzika.

Ili kujitunza huwa ninakula vyakula vya asili na huwa ninajivalisha mavazi yalio mazuri hasa katika kipindi cha baridi huwa linatunza mwili wangu kwa kuvaa makoti makubwa kwa ajili ya kukinga mwili usipatwe na maradhi na baridi kali.

Mara nyingi asubui huwa ninapenda kula matunda. Mara nyingi asubui huwa ninapenda kula matunda. Huwa ninakula ndizi mbivu, pamoja na parachichi, pamoja na mananasi, pamoja na karoti. Huwa ninapenda kula matunda sana wakati wa asubui.

Kila asubuhi ninapoamka huwa ninapenda kuenda kufanya ibaada. Huwa ninapenda kwenda kufanya ibaada na baada ninapomaliza kufanya ibaada huwa ninakwenda kuoga. Ninapotoka kuoga huwa ninapata chai na maandazi mazuri.

Tundalangu la kupendeza huwa ni embe dodo. Ninapenda embe dodo kwa ni embe huwa linakuwa na sukari pamoja na latha nzuri sana. Huwa ninapenda kulila na pia ninapenda kulikamua kwa ajili ya kupata jwisi. Jwisi ni kinyuaji safi sana.

Huwa ninatumia simu ya mikononi na pamoja na kalikuleta. Huwa ninazitumia katika kufanya shughuli zangu za kidijiti za kila siku. Pamoja na kufanya mahesabu ya vitu mbali mbali ambavyo nimevitumia.

Kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni hali nzuri ya hewa ambayo inatoa fursa kwa wafanya kazi, kufanya kazi bila kuwa na bugdha yoyote. Pia hali ya utulivu inafanya mazingira ya kazi yanakuwa mazuri na kuleta hamasa ya kufanya kazi.

Kwa siku huwa ninatumia zaidi ya masaa nane nikiwa mtandaoni. Huwa ninakua mtandaoni nikifanya kazi mbalimbali za ofisini. Na pia huwa ninakuwa mtandaoni nikipata taarifa toka maeneo mbalimbali ulimwenguni. Huwa ninapenda kuwa mtandaoni muda mrefu.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni tukio ambalo lilitokea wakati nlipompokea Kristo kuwa bwana na muokozi wangu. Hapo ndipo nilipo pata uhuru wa nafsi yangu na hapo ndipo nilipo jisikia kuwa mimi ni mshindi katika washindi walio shinda katika kristo Yesu.

Hua ninapenda kusoma kitabu cha dini. Huwa ninapenda kusoma kitabu cha bibilia. Ni kitabu chenye maandiko yaliyoandikwa kwa pumzi ya kinywa cha bwana. Ni kitabu ambacho hua ni cha uzima wa milele. Kama mtu hajakijua kitabu hichi, anapaswa akijue kwani ndicho kitakachompa uzima.

Ninathamini kazi ya kutengeneza simu za mkononi. Ninathamini kazi hii kwani ndiyo kazi ambayo imenipa kipato na ndiyo kazi ambayo inaendesha maisha yangu ya kila siku. Hivyo ninaithamini ili niweze kupata kipato kila siku.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi nyekundu, kwani rangi nyekundu kwangu mimi huashiria kifo chabwana Yesu Kristo, ambaye alimwaga damu yenye rangi nyekundu ambayo ilisafisha kila uovu wangu na kunifanya kuwa safi na kuwa huru. Hivyo ninapoiona rangi nyekundu huwa ninakumbuka msalaba wa kalvari.

Programu ambayo ninaitumia kila siku ni programu ya mtandao wa kijamii aina ya WhatsApp. Huwa ninaitumia kutuma meseji na kutumia marafiki na wafanya kazi wenzangu. Meseji mbali mbali zikihusisha ninamnagani tunavyoweza kufanya kazi na kugawanya majukumu ya kikazi.

Nimewai kuona mandhari, nzuri, yenye miti mingi na ya kuvutia. Nimewai kuona mandhari hiyo nilipokwenda kutembelea mbuga za wanyama nimewai kuona mandhari ya wanda mkubwa sana wenye vichaka vifupu vyenye kuvutia na vyenye wanyama wa aina tofauti tofauti.

Mafunzo ya kazi ya kutengeneza simu za mkononi, yamenisaidia zaidi, yamenisaidia kuwa fundi bora, yamenisaidia kupata, kipato na kujiingizia pesa ambazo nazitumia katika kujikimu katika shuhuli zangu za kila siku.

Huwa ninapenda harufu ya limao. Harufu ya limao ni harufu ya tunda ambalo huwa inakua ninzuri sana. Niharufu ambayo inapendezesha ndani ya nyumba pindi itakapo sikika. Niharufu ya asili isiyokera.

Huwa ninafanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku. Kila siku asubuhi huwa nimekuwa nikifanya mazoezi ya mwili pamoja na kukimbia kuruka kamba pamoja na kunyoosha viungo. Huwa yamekuwa yakinipa wakati mzuri na afya njema na kunifanya nijisikie mchangamfu.

Huwa ninaifadhi data yangu katika kifaa maalum cha kuhifadhiya data kinachoitwa Flash. Hua ninatunza data zangu na kumbu kumbu mbali mbali katika kifaa hicho. Ambapo ni rahisi kuja kuzipata pindi ninapokuwa nikizihitaji.

Asubuhi hii ya leo niliamka saa kumi na mbili na nilipo amka nilifanya ibada. Baada ya kufanya ibada, nilikunywa kiamsha kinywa cha asubui, chai na mandazi fresh. Baada ya hapo, nikajianda kuenda kazini. Nikaenda katika miangaiko yangu ya kila siku.

Mimi ni mtu wakuwahi. Mara nyingi huwa ninapenda kuwahi. Kwani ninapokuwa nimewahi, huwa ninapata muda mwingi wakujiandaa kwa ajili ya shughuli fulani. Huwa ninapata muda wakutosha wa kujiweka sawa. Tofauti na ninapokuwa nikiwa nimechelewa.

Ninapenda kula popcorni wakati ninapokuwa nikitazama tamthilia ama nikitazama cinema. Huwa ninakua nimetulia nikipata popcorni ambazo zinakua zinanifanya niwe makini katika kufuatilia tamthilia hiyo.

Ndiyo mara nyingi huwa ninafanya mawasiliano kwa njia ya video. Huwa ninafanya mawasiliano kwa njia video pale ninapo mwelekeza aliyeko mbali na mimi ninapo mwelekeza kitu na kama haelewi huwa tunatumia njia ya video ili niweze kumwelewesha kwa urahisi.

Kuongeza uzalishaji huwa nina hakikisha kuwa nina tengeneza nguvu, kazi ambayo itakua ni ya kila siku yenye kufanya kazi na kwa muda mwingi hasa kufanya kazi hata kwa ajili ya muda wa ziada ili kukuza na kuongeza uzalishaji.

Huwa ninapenda kulima bustani. Huwa ninapenda kulima mboga mboga. Ambazo, zikikua na zikikoma mboga mboga hizo nilizo lima. Hwa ninazitumia mboge mboge hizo kama chakula. Huwa ninazichuma na kwenda kuzitumia kama chakula. Hivyo basi, huwa ninapenda kulima bustani nyumbani.

Ndiyo, ninge penda kurudi ujana, kwani unapokuwa kijana, unakuwa na wakati mwingi zaidi wakufanya mambo, na pia unakuwa mwenye nguvu na mwenye maarifa zaidi, pia unakuwa na afya njema, tofauti na mtu anapokuwa mzee, anakuwa akishambuliwa na magonjwa, pia anakuwa ni dha ifu.

Huwa ninatumia simu yangu kuwasiliana na ndugu, jamaa na marafiki. Huwa ninaitumia simu kila siku. Huwa ninaitumia wakati wa mchana na programu ninazozitumia katika simu yangu. Napenda kutumia programu za kuchati za mitandao ya kijamii. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ni simu ndogo ya Nokia. Ilikuwa inaituwa Nokia Mashavo. Simu inasaidia maisha kwa kuniongezea kipato pale ninapowasiliana na kufanya biashara kwa kutumia simu. Hua ni nazima simu wakati wa usiku.

Huwa ninashughulikia makosa kazini kwa kuangalia ni namna gani sahihi ya kufanya jambo lililokosewa. Huwa ninaangalia ni njia gani bora ambazo naweza kuzitumia ili kuhakikisha ninafanya jambo kwa usahihi zaidi na kwa umakini na kwa uthabiti.

Ningependa kujifunza lugha ya kichina kwani ni lugha ambayo ingenisaidia pindi ninapokuwa nikifanya biashara nje ya nchi ninayoishi na ninapokuwa nikifanya biashara na wachina ingekuwa rahisi sana mimi kuzungumza nao na kuelewana nao.